Je, unapenda kuendesha baisikeli? Eeh, napendanga kuendesha baisikeri sana kwanza. Ni kuwa mtoto, mum alikuwa ametunululia bike. Tukuwa na brother yangu. So, si tulikuwa tunaenda kwetu kuna milima na miteremko. So, tulikuwa tunapanda pale kwa mlima juu. Then, tunajiachilia mtu anateremka. Ilikuwanga fun until siku moja niliteremka alafu nikajiambia ni achilie Niachilie hapo mbele mahali mtu anashikilianga n Nilianguka.Hiyo time nilikuwa like maybe 10years hivi 8 hapo. Na mbaka wa leo niko 26 na bado niko na hizo alama. Hee niliumia karibu nilazwe hosi jamani.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Ok, kama sa hii mtoto wangu ameinga shule, so, nikisha mpeleka shule asubuhi na rudingi kwa nyumba, naoga, na clean nyumba, then na kula, nikisha kula naingia kwa kitanda. Hapo ndio mahali nasikianga niko comfortable, starehe zangu nasikia niko kwa starehe zangu, nikiwa ni meshiba niko msafi nyumba nisafi, hio ndo furaha yangu. Ya so napenda sana iyo, iyo, iyo nini, azin io routine asubui naamka napeleka mtoto shule na oga na osha nyumba na kula, na kaa kwa kitanda, na chukua simu, na pitia tiktok, na pitia facebook, ya iyo ndo starehe yangu, sana sana ili siku enye sina job.

Je?, Unapenda maua., napenda maua sana. Home, home mama alikuanga, amepanda tumaua hapo nje. Tulikuanga na season. Kuna wakati tumetokea, unapata tumaua tuko red. Then kuna season, ulikuunapata zime shed mpaka leaves, zime baki tumiti. Ilikuanga heart breaking kuziona kwa iyo situation ati tumekauka. Tume baki tumiti pekeyake., ilikuanga inauma sana. Halafu sasa kukinyesha, tunatokea, tunanukia vizuri, compound ilikuwa ina nukia fresh. Ilikuwa fun, ilikuwa nakakaa kidogo natumwagilia maji. Na tupalilia, tukimelelewa na hizo maweeds na zing'oa. Ya ilikuanga paa ilikuanga experience paa kukaa ukituangalia angalia. Kama tumegonjeka unaenda unaulizia kwa agrovet ni dawa gani nzuri unaweza zispray ya ilikuanga fun, napendanga maua mpaka wa leo. Hata sasahivi niko renthouse, niko kwa apartment na kuanga niweka kasuku na mchanga nyuma na panda tumaua. Yeh na tutekicare tukicare inakuanga experience mzuri sana kutekicare kitu then unaona inagrow, inafanya vizuri. Yeh.

Je unapenda kuogelea Yeah napenda kuogelea sana kwanza ile wakati yenye kumewaka jua vizuri Unasikianga unatembeanga unasikia ni kama jua imeteremka kidogo nika unachomeka napendanga kuogelea huo wakati Kuna time nakumbuka tukiwa watoto Tulikuwanga mimi cousins zangu na sister yangu tuka tukasema tuende tukaogelee huko kwa mto Tukaenda kwa mto tukaogelea tukaogelea saa hiyo hutaki kuswim hata na nguo moja juu ukienda home na nguo ikuwe na maji utajibu maswali. So tulikuwa tunatoa nguo zote tunabaki uchi. Tukaingia kwa mto tukaogelea tukaogelea tukaogelea. Then mum hakuwa anataka tuogelee kwa hiyo mto kwa sababu hiyo mto ilikuwanga ni ilikuwanga risky kwa sababu iko na wanyama. Iko na zile zinaitangwa jana kwa hiyo mto na zilikuwanga. Ungeipata mahali pabaya ama uingie mahali kuna watoto wake ingeku attack. So mum alikuwa anatukataza. Heeh mum akajua tuko kwa mto akakuja akateremka uko chini kwa mto akakuja. Sisi tuko kwa mto tumeogelea hata hatuoni mum. Alikuja akachukua nguo zetu. Akaenda home sisi kumaliza kuji enjoy kwa mto kutoka kwa maji hatuoni nguo zetu. Tulianza tu kulia kwa sababu unashangaa utaenda aje home. Utatembea aje uchi. Ilikuwanga experience mbaya though sikuacha kupenda kuogelea jamani mpaka wa leo naogeleanga. Saa leo ndio tunakumbushanga mum vile alitufanyianga hio time nakumbuka tulitembea njia ya mandizi tukijificha kwa matawi matawi. Ndio tusionekane hatuna nguo na watu. Then saa sai ndio tunaionanga ikakaa fun but hio time ilikuwa scary. Juu tulidhani maybe ni majini zimechukua nguo zetu hio time wakati mtu alikuwa ana believe in those things sasa sai ndio tunamake ngi fun Tunachekesha mum na hio stori Yeah.

Unapenda kuwasiliana vipi na watu? Ok, mii napenda kuwa kukomunikitu na watu kwa simu kwa sababu naturali nakuanga mshy so. Kuongea na mtu face to face inakuwa ngumu saa zingini. Ok, kama nikitaka kuambia mam, kitu yenye napitia ama maybe, nataka anisaidie siwezi mwambia face to face namuambianga nampigianga simu ama namuandikia message. Hei siwezi ongea nini na direct. Ni ngumu, halafu pia kama ni boss, nikitaka kumwambia kitu, kama maybe siendi job, maybe si siskii poa. Napendanga kutumia email, namwandikia email, namwambia kila kitu, but si kuenda face to face. Naonanga ikikaa, ikikaa comfortable kuambia mtu kwa message, ama nimpigie simu kuliko kumwambia direct kwa uso.

Je unapenda kusikiliza radio? Ya, unapenda kusikiliza radio kwanza sana sana ilete mnafanya kazi kwa sababu kitu ya kwanza radio ya hitaji eti ukwe tu umefokas hapu kama TV. So, unapenda kusikiza radio kwanza ngoma ilete mnafua naeka ngoma uku kwa radio na skiza. Alafu pia kama ni news uneza sikiza newsa tu kwa mbali kwa sababu kwa radio itajiku woche nitinga o itajiku kuangalia kitu so unasikiza tu kwa mbali uneza sikiza tu kitembia kwa barabara uneka tu ya font dhako ya, unapenda kusikiliza radio kwanza sana sana ile time mnafanya kazi kwa sababu kitu ya kwanza radio ya hitaji eti ukwe tu umefocus hapo kama TV. Kama ni wimbo yaku unendu kisikiza kwa barabara ya radio inakuangka nikitu uneza fanya kila nazi, uneza fanya mali popote, uneza skiza mali popote Hata mali kuna watu ingi, maybe kuna makelele, uneka atu yo phones kwa masikio Unasikiza radio yako, ya.

Unakunywa maji mangapi kwa siku? Oke, mi ni kiamka subuhi. Before ni kunywe breakfast. Uwa nakunywa grass ya maji. Then after apo na after breakfast pia. After breakfast nikikaaka kidogo. Sijui mbona na sikianga kiu after breakfast. So, lazima ni kunywe maji. Then after apo ni kienda job. Unakuanga na kibuyu yangu ya. Inakuanga one and half liters. So nikitoka lazima nieke maji yapo Then hakikisha nimemaliza before nifike Malinafanyanga job Then nikifika uko naeka tena hiyo ki buyu tena Then nakunywa tupole pole And before nitoke job na kuanga nimimaliza iyoki buyu ya pili Yeah so sikunywangi maji sana But na mekingishwa nimekunywa enough Kwa sababu jua na ya huku inakua akali So sipukunywa utakua uta dehydrate tutakua dehydrated.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Okay mi kwa wiki Nafuanga nguo either thrice ama twice ama ata saa zingine nafua tu Saturday ones kama job imeshikana.Yeah so, kuna nini uniform za mtoto wangu na za bwanangu za job.So, kuna saa zingine unapatanga uniform amechafua sana So, lazima ufue daily ama unafua Unaacha siku moja unafua kwa sababu mtoto hawezi enda na nguo chafu shule. So unapatanga nafua leo kama leo ni monday nafua leo monday sifui Tuesday nafua Wednesday. Ya hivyo ndo inaindanga kwa sababu tena weziyeka nguochafu for long zinanzanga kunuka vibaya. Ya.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi Okey mimi kazi zangu kwanza kama ni kufua ama kama maybe niko na client wa kushuka napendanga tunaraukiana mapema kama ni nguo naamka mapema kufua kwa sababu hiyo time unapatanga uko na energy hujafanya kitu zingine hujachoka ya napendanga kama kufua naamkanga mapema kama na mkama six hivi Nakunywa breakfast by seven na kuwa nishaanza kufua Kwa sababu pia kitu kama kufua inahitaji time ndiyo nguo zikauke uanue the same day zisilale juu. Kwa sababu saa zingine unapatanga kuna wizi, nguo zikilala usiku, nje unapata maybe zimeibiwa Yah so napendanga mapema. Alafu pia client kama ni kushuka napendanga kumraukia mapema. Kwa sababu kushuka inakaanga inatekingi maybe six, seven hours kama ni kitu inakaa hata ten hours. So, unaona tukiamkiana mapema, tutamaliza mapema, sipendi kushukana tena usiku kwa sababu niko na mtoto anahitaji attention pia. Yah so, asubuhi asubuhi ndiyo wakati mzuri wa kufanya kazi.

Je umewahi kusafiri kwa ndege? He He apana. Natamaningi sana siku moja tu ni travel kwa ndege. Nisikie iyo experience. Yani nienjoy tu nipige picha huko ndani niishi kusimulia nilibebwa na ndege. Nakumbuka tukua watoto mtu alikuanga na hii dream ulikua unashinda ukisema nitaenda nitaenda kwa wazungu na ndege. Yeah si mi kuongea ukweli mi sijai n bebwa na ndege natamaningi sana ni travel kwa nandege niende countries different, ni experience vile ukokokukuku mbali vile kunakuanga yeah naeza tamani sana sijawai.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Ki akunanga experience, mbaya kama ile time. Stima imepotea kwa sababu kitu ya kwanza, akunanga internet. Hakuna lighting, so mko kwa giza, hakuna internet, hakuna TV, hakuna anything mmeboeka. Tena unasikianga tu kumenyamaza kila mahali ata ni ba vile kulikua na kawimbo kadogo, hakuna. Hakunanga kitu inaboyingi kama iyo. So, mii ile time yenye stima imepotea nataftanga activities za kufanya kwa nyumba na mtoto wangu. Either tunaeza fanya drawings, tuchore. Then, kama ni usiku, inabidi sa tumetafta candles. Tunawasha kwa nyumba. Ndio tusikae kwa giza. Then, tunaeza tafta kitu tufanye kwa nyumba tu kama familia. Tuneza fanya drawings. Tunaeza maybe pika na gas. Kama ni tunajaribu recipes mpya. Tunaeza ata fua nguo kwa sababu sasa akuna kitu ingine unaezafanya huwezi watch huwezi fanya kitu huwezi watch, huwezi tumia simu hakuna internet Yeah so tunajipeanga tu shughli maybe unafua, unachora, unapika yeah.

Unakaa hadi saa ngapi usiku okei nikisha tokea job na tokeanga job kitu six hivi na kuja na mtoto kutoka shule so nikikuja tunakujanga tunaoga na muenampea snack ana kula then tunaanza kuprepear supper nikisha pika supper bado kuna vitu zingine na nafanyanga kuprepear nguo za kesho venye tunavaa kesho So kama kuna yenye inafaa ipigwe pasi na piganga hiyo usiku, ndiyote the next morning mtu tukiamka incase hata stima ikikuwa imepotea, tunakuwa tuko ready So after hapo, inakuwanga kitu kama saa tatu, saa nne, tushakula, nisha malizi hizo kazi, nisha polish vyatu. Then, mtoto wangu namikingisure amelala mapema kwa sababu the following day, anaamkanga pia mapema. So sitakangi a kiamkana kuwa bado hajatosheka usingizi So nikishaingia kwa kitanda Nachukuanga simu yangu kwanza napitia na angalia ninini na trend tiktok na angalia angalia Then napata maybe imishafika saa tano na lala saa tano saa sita, hapo ikiwa imeenda sana saasita na lala kwa sababu pia the following Naamkianga kufanya mambo zingine So siwezitaka kuchelewa sana before ni lale ya.